Ndiyo napenda kula popcorn sana hasa ninapo tazama filamu au nikikaa na marafiki. Harufu yake hunifraisha na ladha yake nyepesi hunifanya nijisikie huru. Napendelea popcorn isiyo na mafuta mengi na chumvi kiasi. Wakati mwngine huambatana na soda baridi lakini pia hufaa kama vitafunwa vya jioni nyumbani. Ninapo pata muda wa kupumzika. Popcorn hunipa burudani rahisi na hisia za furaha bila gharama kubwa sana kila mara.

Mkate wa aina ninayopenda ni mkate wa ngano kamili kwa sababu una afya na hushibisha haraka Napenda ule ulio laini ndani na ngumu kidogo nje. Huwa ninakula asubuhi na chai au mate wa moto. Wakati mwingine naupaka siagi au asali kidogo. Mkate huu hunipa nguvu ya kuanza siku, hunifanya nijisikie nimeshiba na hunisaidia mmeng'enyo wa chakula mwilini vizuri zaidi.

Ndio, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti ya watu. Maoni hunipa maarifa mapya kuhusu bidha, huduma na maswala ya kijamii. Pia hunisaidia kufanya maamuzi bora kabla ya kununua au kujaribu kitu kipya. Wakati mwingine, maoni hunichekesha au hunifanya nitafakari zaidi. Kusoma maoni mtandaoni huniongeza uelewa na hunifanya nijisikie nimeunganishwa na jamii pana ya kidijitali.

Mimi huwa nakaa hadi saa nne usiku au kidogo zaidi. Kulingana na shughuli zangu za usiku ikiwa nina kazi au mambo ya kusoma naweza kulala saa tano usiku. Lakini natunza afya yangu kwa kujaribu kulala mapema ili nipate usingizi wa kutosha. Asubuhi nataka kuamka nikiwa nimepumzika vizuri na kuwa na nguvu za siku nzima.